Kila siku, ninapotoka nyumbani, hutumia basi kama njia yangu kuu ya usafiri. Basi unisaidia kufika kazini kwa wakati na kunipa nafasi ya kusoma au kusikiliza mziki njiani. Ingawa kuna msongamano wakati mwingine, napenda utulivu na gharama nafuu ya basi. Njia hii imenifanya nipange siku yangu vizuri na kunihakikisha nafika ninapokwenda bila wasiwasi mkubwa.

Kila siku ninapo anza kazi, jambo la kwanza ninafanya ni kupanga majukumu yangu kwa siku. Ninapitia orodha ya kazi, kuangalia vipaumbele na kuhakikisha kwamba nyaraka au taarifa zote muhimu ziko tayari. Baada ya hapo, nina fungua mifumo ya kazi na kuanza kushughulikia majukumu ya dharura. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku, nikiwa na mpangilio mzuri na kuongeza ufanisi katika kazi zangu.

Kila siku naitaji kuwa na tarifa sahihi. Hivyo upata abari kutoka kwa vyenzo mbalimbali. Mara nyingi utazama tarifa ya abari kwenye televisheni ili kupata matukio makubwa ya kitaifa na kima taifa. Pia utumia simu yangu kusoma abari kupitia tovuti na mitandao ya kijami kama vile magazeti ya mtandaoni. Kwa njia hizi nahakikisha nabaki na ufahamu mpana kuhusu yanaoendelea duniani. Muzika.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika taaluma yangu na kuwa mtu mwenye ushawishi chanya katika jamii. Natamani kujenga ujuzi na uzoefu ambao utanifanya niwe mfano wa kuigwa na kuwasaidia wengine kufikia malengo yao. Nimejiwekea mipango na hatua ndogo ndogo za kuniongoza kuelekea ndoto hio. Ninaamini kuwa kwa bidii, nidhamu na maombi, ndoto yangu itatimia.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni jia nzuri ya kufanya mazoezi na kupumzisha akili. Ninapotembea, napata nafasi ya kutafakari mambo mbalimbali na kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Kutembea pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nihisi mwenye nguvu zaidi. Kwa sababu hizi, ninapopata nafasi hupendelea kutembea badala ya kutumia usafiri mwingine.

Mimi upendelea kulala kwenye kitanda chenye ugumu wakati. Si kigumu sana, wala laini kupita kiasi. Kitanda cha aina hii hunipa msaada mzuri wa mgongo na kunifanya niweze kulala usingizi mzito bila maumivu ya asubui. Zaidi ya hapo, kitanda kizuri uleta faraja na kunifanya nipumzike vyema baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa hivyo, napendelea kitanda kinacho changanya uimara na ustarehe.

Ndio, ninatumia video kwa mawasiliano hasa ninapohitaji kuzungumuza na mtu aliyembali. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona hisia na mwitiko wa mtu jambo ambalo huongeza uwelewano. Pia, nirahisi kueleza mambo kwa kutumia picha au kuonyesha kitu moja kwa moja. Ingawa wakati mwingine interneti inaweza kuwa changamoto, mawasiliano ya video yamekuwa njia muhimu ya kujenga uhusiano na kufanya kazi kwa ufanisi.

Kila mtu anahitaji njia ya kupumzika na kujisikia utulivu. Kwa upande wangu, nina pumzika kwa kufanya mazoezi ya yoga na meditation. Mazoezi haya hunisaidia kuondoa fikra na kunifanya nishike pumzi vizuri. Jambo linalo nifanya nihisi utulivu wa ndani. Nilipo anza kujifunza yoga na meditation, nilikuwa na wasiwasi kwa sababu ilikuwa mpya kwangu. Lakini baada ya mazoezi machache niliona matokeo mazuri. Kila siku napumzika kwa takriban dakika ishirini hadi thelathini. Mara nyingi asubuhi au kabla ya kulala usiku. Baada ya kipindi hiki nahisi mwili wangu na akili yangu vyote vimepumzika. Nikiwa na amani na nguvu ya kuendelea na shuguli zangu kwa ufanisi.

Kuweka afya yangu kuwa nzuri ni jambo la muhimu kila siku. Ninahakikisha nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea au kufanya mazoezi nyumbani. Pia, ninajali lishe yangu kwa kula chakula bora na kuepuka vyakula vinavyoharibu mwili. Kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha, pia ni sehemu ya utunzaji wa afya. Kwa kufanya haya nahisi nguvu, furaha na afya yangu inabaki kuwa bora kila siku.

Rangi yangu ya kupendeza ni blue. Ninaipenda blue kwa sababu inanifanya nijisikie utulivu na amani kila ninapo iona. Pia, blue ni rangi yenye uhai na upendeza macho, ikionyesha uthabiti na ukweli. Nimegundua kuwa mavazi au vitu vya blue, ufanya mtu kuhisi vizuri na kuimarisha isia zangu chanya. Kwa hivyo, kila wakati ninapo chagua rangi, mara nyingi napendelea blue.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu kunanipa njia ya kuhifadhi kumbukumbu za matukio muhimu na manthari nzuri. Kupiga picha kunanifanya nitazame kila kitu kwa makini zaidi, nikishuhudia uzuri wa maelezo madogo madogo. Pia, ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu wangu na kushiriki hisia zangu na wengine. Baada ya kupiga picha, nahisi kuridhika na furaha kwa sababu nimeweza kushika muda maalumu katika maisha yangu.

Ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa katika wiki. Kila kuenda kuna nifanya nijisikie karibu na Mungu na kunipa amani ya ndani. Aitha, mahali pa ibada ni sehemu nzuri ya kuungana na jamii yangu, kujifunza maadili na kupata motisha ya kufanya mema. Ingawa maisha ya kila siku ni yenye shuguli nyingi napanga muda wa kutosha kuwakikisha sijaacha ibada kwani inasaidia mwili, akili na roho yangu kuwa katika hali nzuri.

Ninapohisi wasiwasi, ninaanza kwa kupumua kwa kina ili kutuliza akili yangu. Baada ya hapo, mara nyingine napenda kutekeleza mazoezi madogo au kufanya meditation ili kupunguza fikra. Pia, kuzungumza na rafiki au mtu wa kuwamini kunanisaidia kueleza hisia zangu na kupata utulivu. Kwa kutumia njia hizi nahisi nafikiri vizuri, moyo wangu unakua mtulivu na ninaweza kukabiliana na changamoto bila hofu au shaka nyingi.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu kila siku. Mara nyingi tulicheza michezo ya kuigiza, mpira, au kuruka kamba shambani na kwenye viwanja vya karibu. Pia nilipenda kusoma hadithi na kushiriki hadithi hizo na ndugu zangu. Shuguli hizi zilinifundisha kushirikiana kuwa na ubunifu na kufurahia maisha kwa raha. Kila ninapo kumbuka utoto wangu napenda ule wakati wa furaha na michezo ya marafiki.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu kunanifundisha uvumilivu na furaha ya kweli. Watoto hufurahia michezo midogo midogo na kucheza nao kunanifanya nirudi katika hali ya utoto, nikiwa na furaha na msisimuko. Pia, michezo hii husaidia kukuza uhusiano mzuri kati yangu na watoto na pia kunatoa nafasi ya kuwalea kwa upendo na kuelewa hisia zao. Baada ya kucheza nao, nahisi nikiwa na furaha, nguvu na moyo mzuri.

Ninapo kuwa nikisubiri kwenye mistari mara nyingine nahisi uvumilivu na subira zinakuwa ndani yangu. Hata hivyo wakati mwingine inaweza kuwa chungu na kuchosha, hasa ikiwa mstari ni mrefu. Ili kupunguza msongo wa mawazo, napenda kusoma na kutumia simu yangu kuzingatia jambo lingine. Baada ya kusubiri ninapofanikisha kile nilicho kusudia nahisi kuridhika na furaha nikijua kuwa subira yangu ili nilipa.

Ninapojaribu kuwatia moyo wenzangu, kwanza huwa nasikiliza wanapoongea changamoto zao, kisha natoa maneno ya pongezi, ushauri mzuri au kuchangia suluhisho la tatizo wanalo. Mara nyingine, tunafanya shughuli pamoja au kushirikiana kwenye kazi ili wanahisi hawako peke yao. Kwa kufanya hivi, nahisi furaha na kuridhika kwa kuwa nimeweza kuwasaidia wenzangu, kuendelea na moyo chanya na hivyo kuimarisha uhusiano wetu kazini au shuleni.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa na subira na kujituma kwa bidii. Ni muhimu kusikiliza maelezo, kuuliza maswali pale anapohitaji ufafanuzi na kujifunza kutoka kwa wenzake wenye uzoefu. Pia ningemshauri kudumisha nidhamu na heshima kazini kwani hili husaidia kuunda sifaa nzuri. Kwa kufanya hivyo, mtu anayeanza kazi ataweza kujenga uhusiano mzuri na kufanikisha majukumu yake kwa ufanisi.

Leo hali ya hewa ni yenye jua kali na anga ni safi bila mawingu mengi. Ninahisi joto likiwa la kawaida, sii kali sana na sii baridi, jambo linalonifanya nijisikie vizuri. Nimevaa nguo nyepesi za majira ya joto, ili nisihisi joto kupita kiasi, na viatu vya starehe, vinavyoniruhusu kutembea kwa urahisi. Napenda hali hii ya hewa kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa nje, kufanya mazoezi na kutembea katika mazingira mazuri. Katika hali hii ya jua, ningependa kutumia muda wangu kuenda shambani au kupumzika nje nikifurahia mwanga wa jua na upepo mdogo.

Ninahifadhi data yangu mahali salama ili kuhakikisha haipotei au kuharibika. Mara nyingi nakagua au kuhifadhi faili zangu kwenye kompyuta binafsi na kwenye disk za kuhifadhi data kama flash drive au external hard drive. Pia, mara nyingine hutumia huduma za kuhifadhi mtandaoni kama cloud storage ili kuweza kufikia data zangu popote na wakati wowote. Kwa kufanya hivi, nahisi data yangu iko salama na ninaweza kuendelea na kazi zangu bila wasiwasi.

Kila siku, ninatumia simu yangu kwa takriban masa machache, hasa kwa mawasiliano na kujifunza mambo mbalimbali mtandaoni. Programu ninazozitumia zaidi ni WhatsApp na Google, kwani zinanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na kupata taarifa muhimu. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi, lakini ilinifundisha jinsi ya kuwasiliana na wengine. Simu yangu inanisaidia maisha yangu kwa kurahisisha mawasiliano, kupanga ratiba na kufikia taarifa haraka. Napenda kuzima simu wakati wakulala au kupumzika ili kutoa wakati wa mwili na akili kupumzika.

Ninapofanya kazi, ninagundua kuwa napata ufanisi zaidi asubuhi. Kila siku baada ya kupumzika usiku mzima, akili yangu huwa tayari na yenye nguvu za kufikiria vizuri. Wakati huu, ninaweza kumalizia majukumu kwa umakini na bila usubufu mwingi. Napendelea kupanga kazi zenye ufanisi mkubwa asubuhi, kama vile kusoma, kuandika au kupanga ratiba kwani baada ye siku huwa na shughuli mbalimbali zinazopunguza umaakini. Kwa hivyo, asubuhi ndio muda wangu mzuri zaidi wakufanya kazi kwa ufanisi.

Ningemshauri mtu mwingine kuwa mnyenyekevu na mwenye subira katika maisha. Ni muhimu kusikiliza, kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wengine. Pia, ningemshauri kufanya kazi kwa bidii na kuheshimu wengine. Kwani tabia hizi, husaidia kufanikisha malengo na kuunda uhusiano mzuri wa muda mrefu.

Ninapojaribu kuwatia moyo wenzangu, huwa nasikiliza changamoto zao na kutoa maneno ya pongezi au ushauri mzuri. Pia, ninashirikiana nao kwenye kazi au shughuli ili wahisi hawako pekee yao. Kwa kufanya hivyo, nahisi furaa kwa kuwa nimeweza kuwasaidia wenzangu kuendelea na muwe chanya.

Ninapokuwa na muda wabure, napenda kusoma vitabu au kuangalia habari mtandaoni ili kuongeza ujuzi wangu. Mara nyingine, napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea ili kueka mwili na akili zikiwa na afya. Pia, napenda kutumia muda huu kucheza na familia au marafiki, jambo linalonipa furaha na kupunguza msongo wa mawazo.

Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya kwanza huwa nawakaribisha kwa maneno ya shukrani na furaha nawaeleza mazingira ya kazi taratibu na kanuni za ofisi. Pia ninajitahidi kuwa rafiki na kuwasaidia kuelewa majukumu yao mapya. Kwa njia hii wanahisi kuunganishwa haraka na timu na kuanza kazi kwa uhakika na motisha.

Ninapendelea kunyoa ndevu kwa sababu unipa mwonekano safi na waheshima. Kunyoa pia kuna nifanya nijisikie raha zaidi hasaa kwenye hali ya joto au wakati wakazi. Hata hivyo, mara nyingine ninapendelea kuwacha ndevu kwa muda mfupi ili kubadilisha mtindo na kuonyesha hisia tofauti za kifahari.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu unipa habari za haraka na burudani. Mara nyingi usikiliza nyimbo, michezo na vipindi vya elimu. Kusikiliza radio kunanisaidia pia kupumzika baada ya kazi au shule na kunanifanya nijisikie umakini na furaha.

Ninapenda kula ugali kwa sababu ni chakula cha msingi, kinacho nipa nguvu na kuniridhisha. Maranyingi huambatana na mboga, maharagwe au samaki, jambo linaloongeza ladha na virutubisho. Ugali hunisaidia kufanya kazi kwa nguvu na kunifanya nijisikie nikiwa na afya njema.

Ningependa kutembelea mji wa Paris, nchini ufaransa. Mji huu una historia tajiri, sanaa za kuvutia na mandhari ya kipekee. Napenda kuona mnara wa Eiffel, majumba ya sanaa na mitaa yenye utamaduni wa kipeke. Kutembelea Paris kunanipa nafasi ya kujifunza tamaduni tofauti na kufurahia uzuri wa maisha ya mjini.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gita. Nilianza kwa kujifunza nyimbo rahisi na misiko ya msingi. Kupiga gita kuna nifundisha uvumilivu, umbunifu na kuratibu mikono na akili. Pia, ninjia nzuri ya kujiburudisha na kushirikiana na marafiki kupitia muziki.

Ninakipawa cha kuandika na kusoma haraka. Kipawa hiki hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa urahisi na kushirikiana na wengine. Pia, hunifanya niwe na ubunifu zaidi katika kazi na masomo yangu na kuniruhusu kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi.

Ndio, napigia kura kila inapowezekana. Napenda kushiriki katika kuchagua viongozi wazuri ili kuleta maendeleo katika jamii na nchi yangu. Kupigia kura kuna nipa nafasi ya kutoa maoni yangu na kuhakikisha sauti yangu inasikika katika masuala muhimu ya kitaifa.

Ninapendelea kufanya kazi pamoja na wengine kwa sababu tunashirikiana mawazo na kusaidiana. Ninapendelea kufanya kazi pamoja na wengine kwa sababu tunashirikiana mawazo na kusaidiana. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu, ili niweze kujikita kikamilifu na kumaliza kazi bila usumbufu.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, kwanza uandika mpango wa kazi na kuweka malengo. Kisha hupanga hatua za kutekeleza mradi na kugawa majukumu kwa timu ikiwa ipo. Mara nyingine, ninafanya utafiti na kuangalia vyanzo muhimu ili kuhakikisha mradi unafanikishwa kwa ufanisi. Hii husaidia kuanza mradi kwa mpangilio na kuleta matokeo mazuri.

Ninapenda kinywaji cha baridi cha juisi ya machungwa kwa sababu kinanipa nguvu na kuniachia nikiwa na hisia safi. Pia napenda soda kidogo mara chache kama burudani. Kinywaji cha baridi hunisaidia kupumzika, kufurahia chakula na kunifanya nijisikie vizuri hasa wakati wa joto au baada ya shughuli nyingi.

Ndiyo, napiga kura kila inapo wezekana. Napenda kushiriki katika kuchagua viongozi wazuri ili kuleta maendeleo katika jamii na nchi yangu. Kupiga kura kuna nipa nafasi ya kutoa maoni yangu na kuhakikisha sauti yangu inasikika katika maswala muhimu ya kitaifa.

Napendelea kusimamia kwa sababu kunanipa nafasi ya kupanga, kutoa maamuzi na kuhakikisha kazi zinafanywa kwa ufanisi. Hata hivyo, pia napenda wakati mwingine kusimamiwa kwa sababu kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa wazoefu na kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Kwa hivyo, zote zina nisaidia kukua kazini.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasa wakati wa jua au baridi. Kofia hunilinda kutoka jua kali au baridi na pia huongeza mtindo wa mavazi yangu. Zaidi ya hayo, napenda kofia zinazofaa hafla au shughuli za kila siku kwani hunifanya nijisikie raha na kujiamini zaidi.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi na kukuza ujuzi wangu kila siku. Pia, nataka kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na kuleta maendeleo katika timu yangu. Kwa kufanikisha haya, nitaweza kuwa mfanyikazi bora na kutoa mchango chanya kazini.

Ninapohisi msongo wa kazi napumzika kidogo kwa kupumua kwa kina na kufanya mazoezi madogo ya stretching. Pia napanga tena majukumu yangu na kueka vipaumbele ili nifanye kazi kwa utulivu. Hii inanisaidia kuthibiti msongo kuongeza umakini na kumalizia kazi zangu kwa ufanisi zaidi.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na masomo. Inanisaidia kuandika ripoti, kutafuta taarifa mtandaoni na kushirikiana na wengine kupitia barua pepe au programu za mtandao. Kompyuta pia hunipa na fasi ya kupanga ratiba na kuendelea na kazi kwa haraka na kwa ufanisi.

Ninapenda tabia ya wema na heshima kwa wengine. Napenda pia watu wawe waaminifu na wakieka maneno yao kwenye vitendo. Tabia hizi husaidia kujenga uhusiano mzuri, kuaminiana na kufanya mazingira ya kazi au jamii kuwa ya furaha na amani.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbalimbali. Mara nyingi husoma magazeti, kusikiliza radio na kuangalia televisheni. Pia, hutumia mtandao na mitandao ya kijamii kupata taarifa mpya na muhimu. Hii inanisaidia kubaki na ufahamu wayanayo endelea, ndani na nje ya nchi.

Ninapoweka malengo yangu ya kila mwezi kazini kwanza huwa naandika orodha ya kazi muhimu. Kisha napanga kipa umbele cha kila jambo na kuweka muda wa kumalizia kila jukumu. Hii inanisaidia kukaana mpangilio kuha kikisha kazi inafanyika kwa wakati na kufanikisha malengo yangu ya kila mwezi kwa ufanisi.

Ningependa kujifunza kitu kipya kama ujuzi wa kompyuta au lugha mpya. Kujifunza mambo haya kutanisaidia kupanua fikra na kuongeza nafasi katika kazi. Pia kutanifanya nijiamini zaidi ninapoweza kufanya vitu ambavyo sikuwa najua hapo awali. Ni njia nzuri ya kukua binafsi na kitaaluma.

Sasa hivi nimevaa mavazi mepesi na ya starehe kwa sababu ya hali ya hewa ya leo. Nimevaa fulana nyepesi na surwali inayonifanya nijisikie huru kufanya kazi zangu vizuri. Napenda kuchagua mavazi yanayolingana na shuguli za siku na kunipa utulivu na kujiamini.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na kufurahia mlo wangu. Napenda vyakula vilivyo andaliwa vizuri na vyenye ladha nzuri kama pilau, samaki au mboga za nazi. Chakula kitamu hunikumbusha nyumbani na hunipa nguvu za kuendelea na shughuli za siku.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu inanipa utulivu na kunifanya nikaribiane na mazingira. Napenda kupanda mboga ndogo ndogo na maua na kuona jinsi vinavyokua kila siku. Kilimo cha bustani hunisaidia kupumzika, kujifunza uvumilivu na kupata chakula freshi nyumbani.

Ndiyo, niliwai kulima hasa nikiwa kijijini. Nilikuwa napanda mboga kama sukuma wiki na nyanya na pia kusaidia kupalilia. Ingawa ilikuwa kazi ngumu ilinifundisha uvumilivu na kujituma. Kulima kunanifanya nidhamini chakula tunachokula na kazi kubwa inayohusika.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, umakini kwa undani na kupanga kazi kwa ufanisi. Pia, nahitaji ujuzi wa kompyuta na uwezo wakufanya kazi na watu wengine. Study hizi unisaidia kutoa huduma bora, kutatua changamoto na kuwakikisha kazi inafanyika kwa usahihi.

Ninajisikia vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinanisaidia kujua maeneo ninayofanya vizuri na yale ninayoyahitaji kuboresha. Tathmini hunipa mwongozo wa kukuza ujuzi wangu na kuongeza utedanji. Pia, zinajenga mawasiliano mazuri kati yangu na wasimamizi kazini.

Ili kujiandaa kwa mkutano kwanza husoma ajenda na kuelewa mada jitakazo jadiliwa. Kisha huandaa nyaraka muhimu na kueka mawazo yangu wazi kwa hoja nitakazo toa. Pia huhakikisha vifaa kama kompyuta au daftari viko tayari. Hii inanisaidia kuwa tayari na kushiriki kikamilifu kwenye mkutano.

Ninapenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi na watu wanao shirikiana vizuri. Pia, napenda jinsi linavyo dhamini maoni ya wafanyikazi na kutoa nafasi ya kujifunza na kukua. Uongozi wake ni wa kueleweka na unaweka malengo wazi, jambo linalo nifanya nijisikie mwenye dhamani kazini.